Napenda chakula chenye ladha tamu kama vile keki, matunda, matunda kama embe ndizi au vyakula vilivyopikwa kwa kutumia maziwa na kuweka sukari, vyakula vitamutamu, visivyo chachu chachu.

Kila jioni kabla ya kulala huwa napenda kuangalia kuangalia habari mtandaoni na nikinywa kahawa yangu moto, kahawa hutuliza akili yangu na mawazo yangu, na pia huwa napenda nioge kabla nilale.

Jambo amba la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuwa, Mungu anaweza yote na kuwa ana tunafaa kuwa tunaamini Mungu kwa jambo lolote tunalopitia, kwa sababu Mungu niye muweza yote, na niye huwa anapanga, mambo ambayo yanaendelea katika maisha yetu.

Asubuhi mara nyingi mimi hupenda kula mahamri, viazi karai pamoja na ukwaju na pia napenda kunywa kahawa yangu ikiwa moto, kahawa ambayo haina maziwa na napenda pia kula keki ya ndizi.